Ndio nawafahamu baadhi ya majirani zangu hasa wale wa karibu tunasalimiana mara kwa mara wakati mwingine tunabadilishana habari au kusaidiana mambo madogo kama maji umeme au uangalizi wa nyumba sio kila jirani namjua kwa undani lakini kuna ule uhusiano wa heshima na maelewano unaofanywa kuishi pamoja kwa rahisi.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo madogo lakini yenye maana. Kwanza napunguza matumizi ya plastiki na kutumia mifuko inayotumika mara nyingi badala ya kuitupa. Pia natenganisha taka inapo wezekana na kuhakikisha taka zinatupwa sehemu sahihi. Na okoa maji ya umeme kwa kuzima vifaa visivyo tumika na napendelea kutembea na kutumia usafiri wapamoja inapowezekana ili kupunguza uchafu wa hewa.

Nimewahi kujaribu pizza na supageti ambavyo ni vyakula vya kigeni lakini sasa vimezoeleka sana. Pia nimeonja chicken wings za kichina zilizo na mchanganyiko wa tamu na viungo na shawarma ambayo asili yake ni mashariki ya kati. Kila kimoja kilikuwa na ladha yake ya kipekee na kilinifanya nijifunza jinsi tamaduni tofauti zinavyo andaa chakula.

Mwezi ninaupenda zaidi ni disemba kwa sababu unahisia ya kipeke ukilinganisha na miezi mingine. Ni mwezi wakupumzika baada ya mwaka mrefu wa kazi na majukumu na hunipa nafasi ya kutafakari safari niliyopitia. Mafanikio, changamoto na mafunzo niliyopata. Pia disemba huleta furaha ya kukutana na familia na marafiki, sherehe na mshikamano zaidi ya yote hunijaza matumaini mapya na nguvu ya kuanza mwaka mpya nikiwa na mtazamo chanya. Muzika.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini, ni kupanga na kuratibu kazi, napenda kuhakikisha kila kitu kiko sawa, ratiba zinazofuata, na watu wanaelewa wanachotakiwa kufanya. Hunipa hisia ya uwajibikaji na mafanikio, ninapoanza kazi inaenda vizuri kwa sababu ya mipangilio mizuri. Pia napenda majukumu yanayonipa nafasi ya kujifunza vitu vipya, na ushirikiano na watu, kwa sababu hunikuza kitaalamu na kibinafsi.

Napenda shati kwa sababu linaonekana laheshima na linatoa mtazamo wakitaalamu, linapendeza zaidi pale kazini, mikutano au shereheza rasmi, na linaweza kuunganishwa na kwaura hisi na suruali sketi au tai, likitoa mtindo safi na ulio pangwa vizuri. Zaidi ya hayo, shati linafaa kuwa lakila hali. Linaweza kubadilishwa haraka kuendana na mazingira. Kwa mfano, ukitaka kuwa rasmi kabisa, unavaa shati lenye tai. Ukitaka starehe kidogo, unaweza kuvua shati bila tai. Au kulikandamiza kidogo, hii inafanya shati kuwa kibadilika na chaheshima. Tofauti natishati ambayo mara nyingi niya starehe tu na haiendi na kila tukio rasmi.

Napenda filamu za hadithi, zenye hisia na changamoto za akili, kwa mfano filamu za drama, zinaniletea hisia na kunifanya niweke akili kwenye maisha ya wahusika, changamoto zao na uhusiano wao. Filamu za mapenzi, napenda pale zinapojumuisha hisia halisi, changamoto za kibinadamu na mafunzo ya maisha. Filamu za uchunguzi, zinavutia kwa sababu, zinahitaji kutabiri, kuangalia alama ndogo na kushiriki akili na wahusika.

Napendelea kunywa takribani ngilasi sita mpaka nane za maji kwa siku. Karibu lita moja na nusu mpaka mbili. Kulingana na shuguli zangu za na hali ya hewa. Hii unisaidia mwili kudumisha usawa wa maji. Ngozi kubaki laini na akili kufanya kazi vizuri. Pia mara nyingi ni nakunyo maji zaidi. Ikiwa nipo kwenye jua kali. Nikifanya mazoezi huwa nikihisi kiu zaidi.

Napenda kununuwa vitabu na bidhaa zinazohusiana na maendeleo binafsi. Napenda vitabu kwa sababu hufungua mawazo, kunifundisha mambo mapya na kunipa mbinu za kuboresha maisha yangu. Pia napenda kununua vitu vidogo, vya starehe, au vyakula bora mara kwa mara. Hakuna kinacholinganishwa na furaha ya kumwekea mtu au kujiwekea kitu kidogo unachokipenda.

Napenda zaidi nyama ya kuku, kuku ni laini, ni rahisi kuandaa kwa njia mbalimbali, kukaangwa, kuchemshwa, au kuwa mchuzi. Na ladha yake huwa tamu sana, unapounganisha na viungo sahihi. Pia hunipa hisia ya kuridhika haraka na hisia ya kula bila matatizo makubwa. Pia napenda nyama ya ng'ombe, mara nyingi hasa pale inapopikwa vizuri, na kuwa mchuzi mzuri au steki.

Napata habari kutoka vyanzo mbalimbali kulingana na aina ya habari ninayohitaji. Mitandao ya kijamii kama twitter au instagram kwa habari za haraka. Mitandao na maoni ya watu mbalimbali. Tofuti ya habari rasmi kama bbc ai al jazeera au vyombo vya habari vya kenya. Kama nation na standard hasa kwa habari za kitaifa na kimataifa. Marafiki na majirani wakati mwingine habari za haraka au za jamii hupatikana kupitia mazungumzo ya kawaida. Televisheni na redio kwa taarifa za moja kwa moja na ripoti za hali ya hewa au michezo.

Muda wangu bure hupita kwa njia tofauti kulingana na siku ilivyo. Mara nyingi napenda kutumia muda huo kutazama video au filamu zinazofurahia au kunipa maarifa kidogo. Wakati mwingine hupita nikisoma kitabu, nakala au chochote kinachoniwezesha kujifunza kitu kipya. Pia napenda kutembea au kufanya mazoezi madogo ili akili na mwili wangu vipumzike. Pia kuna siku napenda kutumia muda bure kwa wakati wangu halisi. Kupumzika tu, kufikiria maisha kuandika mawazo yangu bila kusukuma chochote, pia nafurahia kuzungumza na rafiki au familia, kucheka pamoja na kushirikiana mawazo. Kwa kweli muda bure kwangu siyo tu kutopata kazi, ni nafasi ya kupumzika, kufikiria kujifunza na pia kujiburudisha.

Napenda aina mbalimbali za mikate lakini hasa mkate wa ngano wote unaojulikana kama whole wheat na mkate wa kahawani laini unaojulikana kama brown bread. Mkate wa ngano wote unapendeza kwa sababu ni mzuri kiafya. Una wanga wa asili na unawapa nishati wa mda kwa mda mrefu. Napenda pia mkate ule wenye unyevu kidogo na ukawa laini ambao unaweza kuliwa mmoja kwa moja au baada ya kuchomwa kidogo. Haidha mara nyingi sipendi kupuuza mkate mweupe na wa kawaida hasa ukiwa bado moto, ukiwa na siagi au asali, unapokua na harufu nzuri na latha tamu ya awali ya unga safi. Kwa ujumla napenda mikate ambayo si tu kuwa na latha nzuri, mbali pia yenye unyenyekevu na ambao inaweza kuunganishwa vizuri na vionjo mbalimbali kama jibini, siagi au keki ya matunda.

Kama ningependa kujaribu mchezo, ningependa kitu ambacho ni chachu ya burudani na changamoto kidogo. Kwa mfano escape room game, ingekuwa ya kufurahisha kwani inahitaji akili, mbinu na ushirikiano. Na pia changamoto ya kufikiria kwa haraka. Pia napenda michezo ya stimulation au strategy. Kama vile chess au video games, zinazo hitaji kupanga mikakati kwa sababu zinachangia akili na uvumilivu. Kwa upande mwingine, pia napenda michezo ya shughuli za nje kama vile ultimate freebie au mini football. Kwani ni njia nzuri ya kufurahi na marafiki na pia mazuri kiafya.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wa wazi, wa heshima na unaolenga matokeo. Kwa maneno mengine ni kuhakikisha kwa mawasiliano yako kazini, yanachangia uelewa mzuri, ushirikiano na utenaji bora wa timu au shirika. Hapa kuna vipengele muhimu vya kipaumbele. Cha kwanza, uwazi na usahihi. Uwasiliane bila kuchanganya au kupotosha taarifa. Taarifa lazima ziwe za sahihi na zieleweke ili kila mtu afanye kazi yake vizuri. Jambo la pili ni heshima na adabu. Waheshimu wenzako katika mawasiliano. Hata kama kuna tofauti za mawazo, hii hujenga mazingira mazuri ya kazi. Ya tatu, ni usikilizaji mzuri, kusikiza kwa makini kuelewa hoja za wenzako, na kuzingatia maoni yao kabla ya kutoa majibu. Ya nne, ni kuhusiana na malengo ya kazi. Mawasiliano yoyote yanapaswa kusaidia kufanikisha malengo ya timu au shirika. Siyo tu mazungumuzo yasiyo na maana. Uwezo wa kuashiria mapendekezo au changamoto. Kuonyesha suluhisho kutoa marejesho, kwa njia ya kujanga na kushirikiana kutatua matatizo, kwa kifupi, kipaumbele, kuhakikisha mawasilano yako yanaimarisha kazi, badala ya kuleta mkanganyiko na changamoto zisizo za lazima.

Ndiyo, nimewewe kufanya kazi ya kujitolea, kawaida ilikuwa ni katika maeneo ya nai itoji msada wa jamii. Kama kusaidia shule ndogo, kusaidia wakati shuguli za usafi wa jamii, na kushirikiana na merekwa miradi, kusaidia watu wa sio na uwezo. Kazi hizi za kujitolea zinaanifundisha ufumiligo, mshikamano na umuhimo kushirikiana na wengine. Huku pia zikinipa furaha ya kuwana matokewa chanya ya jihudi zangu kwa wengine. Kezi ya kujitolepia ninjia nzuri ya kujanga ujuzi mpia, kuboresha mawasiliano na kuunda mitandawe kerafiki na kita alamu.

Kama nikipata kazi ya dharau kazini, kwanza hujaribu kustawisha moyo wangu, na siyo kuikubali isiyo ya heshima, napima kama inawezekana kueleza kwa heshima jinsi ninavyohisi, au kuzungumza na mwajiri, au msimamizi kuhusu hali hiyo. Pia huwa naangalia ikiwa ni lazima kutafuta msaada wa wenzangu au marafiki, ili kupata ushauri na faraja kidogo. Mara nyingine kama kazi hiyo inakula muda wangu, nguvu au heshima yangu, napanga hatua ya kujilinda. Kisaikolojia kama kupumzika kufanya mambo yanayopenda au hata kufikiri mbadala kama kubadilisha majukumu au nafasi kazini. Kwa kifupi, sijaribu kubeba mzigo ya kudharauliwa bali nina shughulikia kwa ustadi heshima na akili utulivu.

Kila siku muda wangu mtandaoni ubadilika kulingana na kazi na burudani. Kawaida napata takribani saa nne ama sita nikitumia simu au kompyuta. Lakini pamoja na kazi na masomo kusoma makala kufanya utafiti au kutuma barua pepe muhimu. Mtandao ya kijami kuangalia habari kuwasiliana na marafiki au kuwa na vitu vinavyofuraisha. Burudani kutazama video kusikiliza podcast au kucheza michezo midogo midogo mitandaoni. Hata hivyo, najaribu kueka mipaka ili, siku zisitumike sana mitandaoni, kwa sababu ni muhimu pia kuwa na muda wa kupumzika, kutembea na kufanya shughuli za kweli zisizo za digitali.

Ndiyo, nimeshawahi kuenda maonyesho ya sana mara kadhaa. Kila mara huwa na uzoefu wa kipeke sana. Napenda jinsi sanaa inavyokufanya usimame, utafakari, na uone dunia kwa mtazamo tofauti. Kuna kazi zingine zinagusa kihisia. Hasa zile zinazo onyesha maisha ya kila siku, au mapambano ya binadamu. Pia napenda kuzungumuza na wasanii moja kwa moja. Kusikia hadithi iliyo nyuma ya kazi yao, huifanya sanae iwe na uhai zaidi.

Ndiyo, napenda sana kuimba. Na kwangu kuimba ni zaidi ya burudani tu. Ni njia ya kujieleza na kupanguza mawazo. Kuna nyakati ninafurahia sana na kuimba hunisaidia kushiriki furaha hio. Na kuna nyakati nimechoka au nina mawazo mengi. Kuimba hunipa utulivu wa ndani. Mara nyingi ujikuta nikiimba bila hata kupanga. Nikiwa nafanya kazi ndogondogo. Nikiwa safarini au nikiwa peke yangu nikitafakari. Napenda sana nyimbo zenye ujumbe mzito. Hasa za injili au nyimbo za polepole zenye maneno ya kuguza moyo. Kuna kitu cha pekee sana kuhusu wimbo unaoeleza kile ambacho unachohisi. Lakini huwezi kusema kwa maneno yako mwenyewe. Tijio ni kama mwimbaji wajukwaa. Lakini hilo hali ni punguzi furaha ya kuimba. Kwangu si kuhusu sauti nzuri. Bali kuhusu hisia uhuru na ile furaha ndogo ndogo. Unawepata unapofuata mduundo wa moyo wako.

Nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa watu. Mara nyingi, watu ujiskia huru kunisimulia mawazo au changamoto zao. Kwa sababu najitahidi kusikiliza bila kuhukumu. Pia ninakipawa cha kujieleza kwa maneno. Hasa katika kuandika au kueleza mawazo kwa utulivu na kwa namna yanayogusa hisia. Zaidi ya hilo, ninakipwa cha kujifunza haraka na kuzoe mazingira mapya. Ninapo kutana na jambo jipya huwa na hamu ya kulielewa kwa kina na kulitumia kwa njia bora.

Napenda sana vyatu via staree, lakini venye mvuto wa kawaida. Maa nyingi upenda sneakers, kwa sababu ni raisi kuvaa. Vinaendana na mavazi mengi, na vinafaa kwa matembezi ya kila siku. Vinanipa uhuru wa kutembea bila kuchoka, na bado najiskia nipo vizuri. Pia napenda vyatu vya wazi, hasa wakati wa joto. Kwa sababu ni nyepesi, na vinanifanya nijisikie huru. Kwa hafla au mazingira rasmi kidogo, vyatu vya ngozi vilivyo kiuraisi hunivutia. Sipu vya kungaa sana bali venye mwonekano wa eshma. Kwa ujumla kipa umbele changu ni staree kwanza halafu rembo utanifuata.

Ndiyo, nishawahi kutembelea ziwa na pia mto. Ni uzoefu unaonipa amani sana moyoni. Nakumbuka nilipokuwa kando ya ziwa. Kulikuwa na utulivu kipekee, upepo mwanana, maji ya kicheza taratibu. Na sauti za ndege zilizochanganyika na mawimbi madogo. Ilikuwa ni nafasi ya kupumzika, kufikiri na kujitenga kidogo na kelele ya maisha ya kila siku. Kutembea mto nako kulikuwa na hisia tofauti lakini nzuri pia. Nilivutiwa na mwendo wa maji, jinsi inavyoendelea kusonga bila kusimama. Kana kwamba yanakufundisha somo la maisha, kwendelea mbele hata unapokutana na vikwazo. Kuwa karibu na maji hunifanya nijiskie mnyenyekevu na mwenye shukrani na hunikumbusha uzuri wa asili. Ambao mara nyingi tunaupita bila kutambua.

Napenda kitanda cha kati, si kigumu sana, wala si kizuri kupita kiasi. Kitanda kigumu hunifanya nijisikie kama mwili haupumziki vizuri. Hasaa mgongo unapochoka, lakini pia kitanda kizuri sana hunifanya nijisikie kama ninazama, na asubuhi naweza kuamuka nikiwa nimechoka zaidi. Hicho cha kati, hunipa usingizi mzuri, na mwili unapata msaada unaofaa. Hasaa mgongo na shingo. Pia hunifanya niamuke nikiwa mwepesi, na tayari kuanza siku. Kwangu usingizi mzuri ni muhimu sana kwa hiyo kitanda kinachonisaidia mwili kupumzika kikamilifu ni changu bora.

Mtu nilie mjua ambaye alikuwa mfanyi biashara mzuri sana ni baba yangu. Alikuwa mfanyi biashara wa bidhaa ndogo ndogo kijijini lakini alijulikana sana kwa ubunifu. Uwaminifu na jinsi alivyo kuwa makini na wateja wake. Kila mara alitifundisha jambo moja muhimu. Si pesa pekee bali hashima na imani yawateja ndio mali kubwa. Alitumia mbinu zisiso za kawaida. Mara nyingi aligawa bidaa kwanja ubunifu ili wateja wakidiwe. Na mara nyingine ilishirikisha wanajamii kujaribu bidhaa mpya bila hatari kubwa.

Ndio, napenda kula samaki sana. Samaki hunivutia kwa sababu ni chakula chepesi, lakini chenye lishe nzuri. Napenda hasa samaki wakukaangwa na wakuchemshwa kwa nazi. Hasa ukiwa na wali au ugali. Ladha yake huwa tulivu lakini ya kuridhisha, na hunifanya nijisikie nimeshiba bila kulemewa. Pia napenda jinsi samaki wanavyoweza kupikwa kwa njia tofauti, kukaangwa, kuchemshwa, kuchomwa au hata kupikwa kwa mchuzi mzito wa viungo. Zaidi ya yote, kula samaki hunikumbusha utulivu wa maji na maisha ya polepole. Kana kwamba chakula chenyewe kinakupa amani kidogo.

Asubuhi ni napoamka, huwa napenda kuanza kwa hatua chache, raisi ili kujiandaa kwa siku. Kitu cha kwanza, kuinua mwili taratibu, kuchukua pumzi ndefu, kupumzika kidogo kabla ya kuamka kabisa. Kitu cha pili, kufanya usafi wa kibinafsi, kusafisha meno, kuoga na kuasha uso. Ya tatu, kunywa maji, kuhydrate mwili baada ya usingizi. Ya nne ni kupanga siku, kuangalia ratiba ya mambo muhimu ya siku. Kitu cha tano, ni kidogo cha mazoezi au kutembea, ikiwa inawezekana kusaidia mwili kuamka vizuri. Mwisho, kaiwada kisha chakula cha asubuhi ili kupata nguvu na kuanza kazi au masomo.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Kulima bustani kunanifanya nijisikie amani na furaha. Ni jambo nzuri kuona mbegu. Nazo panda, zikikuwa na kuwa mimea yenye afya. Pia kuleta faida kubwa kwani unaweza kupata mboga fresh na matunda bila kutumia kemikali nyingi. Kulima bustani pia kunasaidia kupunguza stress na kunanifanya nijisikie karibu na asili. Kwa kweli, nishughuli yenye manufaa kiafya, kiakili na kiuchumi na inafurahisha sana kuona matokeo ya kazi yako. Ukiwa na bustani yenye rangi nzuri na mimea yenye nguvu.

Mafunzo ya kazi yalio nisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda nilijifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana na wenzangu kwa heshima na kupanga kazi zangu ili nisiwe na msongo wa mawazo. Pia mafunzo ya kifundi ya kutumia programu maalum kazini yamenisaidia kufanya kazi kufanisi zaidi. Kwa kweli, yote haya yamenisaidia kuwa mtaalamu bora kazini na kushughulika changamoto kwa urahisi.

Mara nyingi, ninachaji kifaa changu mara moja au mbili kwa siku. Kulingana na jinsi ninavyo kitumia, kama siku yangu ni ndefu, na ninamatumizi mengi ya simu au kompyuta. Mara nyingi napaswa kuchaji mara mbili, asubuhi na jioni. Ili ni sishinde na battery chini. Kwa kawaida, napendelea kuhakikisha kifaa changu, kipo na charge ya kutosha. Kabla sijaanza kazi, au shughuli zozote muhimu. Kwani siwezi kufanya mengi bila kifaa changu. Pia wakati mwingine, napenda kutumia chaji ndogo. Kwa hakika, pale ambapo muda wangu ni mdogo. Ili kifaa kirejee kwenye kiwango. Chakutosha ya cha chaji. Kwa kweli kuchaji kifaa changu ni sehemu ya mpangilio wangu wa kila siku. Kwani nahakikisha ninaendelea kufanya kazi. Kuwasiliana na marafiki na kufurahia burudani bila usumbufu.

Kuhusu masomo ninayofanya sasa. Niliyachagua kwa sababu yaililingana na maslahi yangu na malengo yangu baadae. Nilihisi kuwa masomo haya. Yatanisaidia kupata ujuzi na maarifa. Niliyohitaji ili kufanikisha kazi yangu au taaluma ninayoipendelea. Njia hii ya kuchagua masomo ilitokana na kuchagua kile ninachokipenda. Kile ninachoweza kufanya vizuri na mahitaji ya soko la ajira. Hata hivyo, changamoto zinakabiliana nazo ni nyingi. Moja, changamoto kubwa ni kusoma dhana ngumu na kupanga muda wangu ipasavyo. Hasa wakati nina mitihani au kazi nyingi, zinayekusanya muda mwingi. Pia mara nyingi napata ugumu wa motisha hasa pala ninapo shughulika na shughuli nyingi za kijamii au za nyumbani. Kama ningepata nafasi ya kubadilisha kitu ningependa kuboresha mpangilio wangu wa masomo na mbinu ya kusoma ili niweze kuelewa haraka na kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Ningependa pia kuwa na motisha zaidi kila siku. Ili masumo yasababishe mafanikio na si hisia za kuchoka au kutoridhika. Kwa kweli, masomo haya yamenifundisha uvumilivu, nidhamu na umuhimu na kupanga kila kitu kwa ustadi. Lakini bado kuna mambo madogo ninaweza kuboresha.

Napenda kupanda mafunzo ambayo yanaa nisaidia kuboresha ujuzi wangu wa kazi na kunifanya niwe mtaalamu borra zaidi. Kwa mfano, mafunzo ya mawasilino na uongozi ni muhimu sana kwani hunifundisha jinsi ya kushirikiana vizuri na wenzangu, kushughulikia wateja kwa heshima na kuongoza mradi kwa ufanisi. Pia napenda mafunzo ya mbinu ya kutumia teknolojia na programu maalum kazini kwani hizi hufanya kazi yangu iwe rahisi na haraka na yenye tija zaidi. Zaidi ya hayo napenda mafunzo ya kusimamia muda kutatua matatizo na kufanya maamuzi sahihi haya hufundisha jinsi ya kushughulikia changamoto za kila siku kwa utaratibu na kwa ufanisi unaofanya nifanye kazi kwa uhakika zaidi kwa kweli mafunzo hayo yote huniwezesha kuwa mtu anae jitahidi mwenye ujuzi na ambaye anaweza kuchangia kwa njia bora kazini.

Ninapenda kutembea mahali penye mandhari nzuri na utulivu ambako naweza kupumzika na kufurahia wakati wangu. Kwa mfano, napenda kutembea majani ya kijani, buga au kando ya mto au ziwa. Kwani kuna nipa nafasi ya kuunganisha na asli na kuondoa stress. Pia mara nyingi, napenda kutembea katika mita ya jiji au mta wakaribu hasa wakati nataka kuona maisha ya kila siku yanavyo kwenda au kushirikiana na watu mbali mbali.

Ninajihisi kuwa mchanganyiko wa msisimuko na wasiwasi kuhusu wasilisho lakini kwa kaida ni kitu ninachopenda. Ninapowasilisha ninafurahia nafasi ya kuhushirikisha mawazo yangu, kweleza wazo langu kwa wazi. Na kushirikiana na wengine hata hivyo mara nyingi napata hofu kidogo ya kuzungumza mbele ya watu. Hasa kama ni hatara kubwa kwani nataka kwakikisha kila neno linaeleweka na linafaa. Lakini kadri ninaviofanya mazoezi zaidi na kujianda vizuri kabla ya wasilisho nasikia wakika na fura na napata raya kuwona watu wakielewa wazo langu. Kokeli, wasilisho ni fursa ya kujionyesha ujuzi wangu, kujenga ujasiri na pia kwa masisha wengine.

Ninapanga kazi zangu kwa kufuata mipangilio wa kipaumbele na nidhamu binafsi. Kwanza, ninaangalia kazi zote zinazohitajika kufanywa. Kisha ninaorodhesha zile muhimu zaidi au zenye mdu wa mwisho wa haraka. Kuzipanga kwanza, baada ya hapo, ninaangalia zile ambazo zinaweza kushugulikiwa pamoja au kwa uraisi. Kisha ninazitenga katika ratiba yangu ya siku au ya wiki.

Kinachonipa, motisha kazini ni kuwa na matokeo ya kazi yangu yakiwasaidia wengine, na kunifanikisha ya malengo ya kampuni, au shirika. Napenda kuona jitihada zangu, zikileta matokeo chanya. Pia kwa kushirikiana na wenzangu, au kwa kutatuwa changamoto zinazojitokeza. Pia kushukuriwa, au kupongeza, au kutoka kwa weteja. Wenzangu, au wasimamizi, kunanipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Rangi ni nayo penda zaidi ni samawati kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na amani. Pia napenda rangi hii kwa sababu inaweza kuendana na mambo mengi. Iwe nguo vifaa vya kazi au mapambo ya chumba. Mara nyingi napenda rangi ya kijani au nyeusi. Kwani inanipa hisia ya nguvu uhakika na mtindo wakifahari. Kwa kweli, rangi zinazopenda zina nisaidia kujisikia vizuri kuonyesha utu wangu na pia kuwa na mtindo wa kipekee. Katika mambo mbali mbali ya maisha yangu.

Ndiyo, nimewahi kulima mara kadhaa hasaa wakati nilipokuwa nikisaida nyumbani, au kwenye shamba la familia. Nilijifunza mambo mengi, kama vile kupanda mbegu, kumwagilia mimea, na kujua muda sahihi wa kuvuna. Kulima kuna nifundisha uvumilivu, nidhamu, na umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii, kwani si kazi rahisi, na inahitaji muda wa kujitolea.

Kila asubuhi, ninautaratibu ambao huniwezesha kuanza siku yangu vizuri. Ni kwa mpangilio, kwanza ninaamka mapema, kawaida kabla ya saa moja, hile niwe na muda wa kupumzika na kujiandaa. Baada ya hapo, mara nyingi hufuata kuosha uso, meno, na kufanya mazoezi madogo ili kuamsha mwili na akili. Kisha ninaenda kwenye chakula cha asubuhi, ambacho kwa kawida ni chakula chenye lishe. Kama mayai matunda na mlo wa nafaka, kwani hii inanipa nguvu ya kuanza kazi au masomo kwa ufanisi. Wakati mwingine, ninaenda kando ya chai au kahawa. Kulingana na kile ninachopendelea siku hiyo. Bada ya chakula, ninapanga kazi ya umasumo yangu ya siku hiyo. Kuangalia ratiba na kupanga kipaumbele cha mambo muhimu. Utaratibu huu wa asubuhi unanisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya. Kuwa na nguvu na kufanya kila kitu kwa mpangilio na nidhamu.

Ninapenda mchezo inayofurahisha na pia kunisaidia kuboresha afya yangu na kushirikiana na wengine. Mojawapo ya mchezo ninayopenda sana ni mpira wa miguu. Kwani ni mchezo unaochanganya nguvu, mbinu na kazi ya pamoja. Pia napenda mchezo ya keyboard au ya akili kama monopoly au karata. Kwani inanifundisha kufikiria kwa makini na kupanga mikakati na kushinda kwa heshima. Zaidi ya hayo napenda michezo rahisi ya nje kama kuruka kamba au kuogelea kwani inanisaidia kupumzika, kujifurahisha na kuondoa stress. Kwa kweli mchezo inayopenda si tu burudani bali pia ni njia ya kujenga urafiki kuwa na afya njema na kujifunza maadili na ushindani wa heshima.

Ningependa kutembea Tokyo, Japan. Kwani ni mji unaochanganya utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Napenda kuona maeneo ya kihistoria, makanisa na makumbusho. Lakini pia kuona jijila kisasa, lenye milango ya umeme, magari ya kisasa na mandhari ya kuvutia. Pia ningependa kutembelea Paris, ufaransa, kwa sababu ni mji unaojulikana kwa sana. Historia na mitindo ya kipeke. Kuona mnara AFL makumbusho na mandhari ya mjia ulaya ingekuwa uzoefu wikipeke sana.